Mi kama kijana mwenye anahitaji nguvu, hasaa kwa umri wa kati, napenda kunywa maziwa kwa maana halisi. Lakini kwa mujibu ambapo maisha yangu yapo, pia maziwa ni kinywaji muhimu kinacho. Pia pendwa na watu wengine duniani isipokuwa tu mimi. Kina vijutubisho muhimu ikiwemo proteini halisi na vitamin D, vinavyosaidia ukuu wa mifupa na afya ya ujumla. Watu wengi upenda maziwa kwa sababu huleta afya na nguvu mwilini. Inaweza kunywa pekee au kutumika kutengeneza chai, kahawa na vyakula vingine. Kwa aina mbalibali ikiwemo maziwa ya ngombe, mbuzi, soya, badala kama vile maziwa ya karanga, nafaka na kadhalika. Uchunguzi pia umeonyesha kwamba maziwa ni moja ya vinywaji vilivyo na historia ndefu katika lishe ya binadamu na ina faida nyingi kwa kiafya.

Mimi kama kijana, sina uzoefu mwingi kuongoza timu ya kibinadamu. Hata hivyo kulingana na kanuni za uongozi, hizi ndizo njia ambazo ningesema muhimu katika kuhimiza ushirikiano katika timu. Kwanza, kuweka malengo yasiyobadilika. Ningehakikisha kila mwanachama anaelewa malengo ya timu na jinsi mchango wake unachangia kufikiria malengo haya. Kuuza kuunda mazingira ya mawasiliano wazi, ningesimamia mazingira ambapo kila mtu anaji anajisikia uhuru na salama kutoa mawazo, kutoa maoni au hata kutoa makosa bila uoga na kuchukulia vibaya. Mawasiliano ndiyo uhai wa timu yote. Kuelewesha majukumu na jukumu. Kufafanua wazi kazi ya kila mtu ana jukumu lake husaidia kuepuka utata na kazi ya kurudiwa. Inajenga uaminifu kwamba kila mtu atafanya sehemu yake vizuri. Na mwisho kutambua na kupongeza mchango. Kutoa sifa na mchango kwa kila mtu ni jumla au kibinafsi hutoa hamasa ya kufanya watu ya kuhesabika. Mshikamano wa timu hujengwa na kuaminiana, kuwasiliana vizuri na kuwa na maalum ya pamoja.

Nashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kueka vipaumbele. Nikijua terehe ya mwisho, mimi ugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo na kuanza mapema ili nisibanwe na presha. Bila kujitahidi, kuepuka usumbufu na kujizingatia kazi muhimu zaidi kabisa. Kama muda unakaribia kuisha mimi huongeza umakini na kupunguza mambo yasio ya lazima. Na kuomba msaada pale inapohitajika. Njia hii unisaidia kukamilisha kazi na wakati bila msongo mkubwa wa mawazo.

Kujiandaa kwa mkutano kwanza mimi husoma agenda ili kuelewa lengo na mada zinazo zitakazo jadiliwa. Kisha mimi hukusanya taarifa na nyaraka muhimu hili nijiweke tayari kuchangia kwa ufasaha. Hili inanisaidia nifike mkutano nikiwa mwenye imani na mwenye confidence kama kiongozi. Pia mimi huandaa hoja na maswali mapema na kuhakikisha ninaelewa nafasi yangu katika mkutano. Pia mimi hupanga muda wangu vizuri kufika mapema na kujiandaa kisaikolojia kushiriki kwa umakini na heshima.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyotulivu yenye heshima na ushirikiano. Ni muhimu kwangu kufanya kazi mahali ambapo watu wanaheshimiana. Mawasiliano yako yakiwa wazi na kila mtu anahisi sana kudhaminiwa. Mazingira haya hunipa motisha na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napendelea mazingira yaliyo safi yenye mpangilio na yanayo ruhusu mtu kujifunza na kukua. Kama kuna muda msaada kutoka kwa uongozi na nafasi ya kutoa mawazo mapya bila uoga basi mazingira ya kazi yanakua bora zaidi kwangu.

Kwenye mitandao mimi huweza kutazama video kwenye mtandaoni kwa njia mbali mbali na hii inategemea aina ya video na mahali ambapo na nataka kuona. Hapa ni na mifano ya njia za kawaida ambayo ni moja YouTube. YouTube ni tovuti kubwa zaidi ya kuona video na unaweza kuona video ya kila aina. Kuna pili Netflix, Disney, Amazon Prime Video Disney, Netflix na Amazon Prime Video ni vituo vya video vya malipo ambavyo huwa na filamu mfululizo na maonyesho mengi. Unaweza kujiunga na vituo hivi kwa ada ya kila mwezi Vimeo, vimeo nitovuti nyingine ya kuona video asa za kazi. Na maonyesho ya video za kibinafsi Daily motion, daily motion ni tovuti nyingine ya kuona video na ina video za mziki habari na maonyesho. Kuna TikTok, TikTok ni tovuti ya video fupi na ina video za mziki maonyesho na video za kila aina. Facebook, Facebook na Instagram huwa na video hasa video za kibinafsi maonyesho na video za kila aina. Kuna pia mimi utafuta kwenye tovuti pale Google ambapo unaweza kutumia Google kutafuta video na kwa kutaja jina la video au muandishi. Hizo ndizonjia ambayo mimi natumia kuona video na natumia kuona video.

Naam, napenda sana kutembea msituni. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kuwa katika mazingira ya asili. Kwa nini napenda kutembea msitunini kwa sababu msituni kuna utulivu ambao upatikani mjini. Sauti za ndege, maji ya kijito, kinachotiririka na upepo unaovuma kwenye miti. Yote haya uniletea raha na kuondoa msongo kwa mawazo. Hewa safi ya msituni pia unisaidia kupumua vizuri na kujisikia haya. Unavyokuja mjini, unavyokuja msituni pia napenda kutembea mapema asubui wakati jua linapochomoza na kuna umande kwenye majani. Harufu ya udongo na mimea, michanga huwa nzuri sana wakati, inachukuwa sana maji kabla kitawe kidogo na vyatu vizuri vya kutembea. Mambo ninaoyafurahia ni kwamba napenda kuangalia wanyama wadogo kama kinda, kunguru na hata nyoka. Kwa umbali kwa usalama wangu. Pia na enda kukusanya mawe ya ajabu na kuchukuwa picha za maua mazuri. Na kumbukumbu ambao nilikuwa nimetembelea siku moja na nikaona kulungu na kijivu akitupia macho kwa uchungu. Ilinifuraisha sana kumwona ako karibu hivo.

Aina mbalimbali napenda aina mbalimbali ya sana lakini nitaelezea zile ambazo zinanivutia sana kabisa kwanza mziki napenda mziki wa aina nyingi kutoka mziki wa jadi wa Afrika wenye ngoma na mzunguko wa moe hadi mziki wa kimataifa kama jazz na soul napenda jinsi mziki unavyoweza kubadilisha hisia zangu wakati mwingine nahitaji nyimbo za kupaza moyo ni nyimbo za kutuliza napenda pia kusikiliza mziki wa mitani kama bongo flavor au hip hop kwa sababu huwa zina nipa ule ujumbe wa kuelewa maisha. Pili uchoraji na rangi hio ni sanaa ambayo naipenda napenda sanaa ya uchoraji yenye rangi za kung'aa na hasaa zile zinazoonyesha utamaduni wa adili za jamizi sanaa ya tingatinga kutoka Tanzania au sanaa za mikienyeji na zinamifano na picha za wanyama. Hizo hunichangamsha sana. Napenda jinsi uchoraji unavyotumia rangi kueleza hisia na hadithi bila kutumia maneno. Na mwisho ni napenda sana hadithi na mashairi. Napenda kusoma hadithi fupi na mashairi kwa ujanja wa maneno. Jinsi muandishi alivyoweza kuchora picha katika akili yangu na kutumia sentensi chache kufanya hivyo. Mashairi ya kiswahili yana uzuri wakipekee kwa sababu ya sauti na mizani yake.

Kwanza kabisa niseme, mabadiliko kazini yanaweza kuwa na changamoto, lakini nimejifunza jinsi kushughulikia hizi changamoto. Hatua ninazozichukua ni kama kutafuta kuelewa. Naanza kwa kuuliza maswali mengi. Kwa nini tunabadilika? Tunafaidika vipi? Inaadhiri kazi yangu vipi? Kuelewa kwa nini kunasaidia sana? Pili, kuzungumza na wenzangu. Napenda kusikia maoni ya watu wengine. Watu wengine wanaweza kuwa na mtazamo mzuri ambao sikuuona au wasiwasi sawa na wangu tunasadiana hivyo. Tatu, kujifunza haraka nikishaamua mabadiliko yanakuja najaribu kuwa kukuwa na wa kwanza kujifunza mfumo mpya au taratibu mpya. Hii inanisaidia kuwa na uhakika na kunisaidia wengine badaa ya nne na mwisho kua mvumilivu na nafsi yangu nakubali kwamba sitakuwa na mkamilifu mara moja kufanya makosa ni sehemu ya kujifunza. Mara mingi kuna changamoto pia kwa sababu naweza sema kumbu kumbu moja ni elfu moja, nilikuwa nimeogopa sana wakati ofisi yetu ilibadilisha mfumo wa kompyuta lakini baada wiki mbili nilijua mfumo mpya ulikuwa bora zaidi kuliko ule wa zamani. Ulinifundisha kuogopa haraka.

Na mnapenda asali sana. Ni kitu cha ajabu cha asili. Mnapenda asali kwa sababu asali na utamu wa asili ambao ni tofauti na sukari ya kawaida. Ina ladha nzuri ya maua na kitu cha kipekee ambacho hakiwezi kufananishwa. Pia ninajua asali ni ya afya ina vitamini inayosaidia kupona haraka unapougua homa na kukohoa. Natumia asali in a way that napenda kuiweka kwenye chai yangu asubui badala ya sukari. Pia ninaitumia kwenye mkate au chapati. Asaa asali iliyochanganywa na siagi kidogo inachemka mdomoni wakati nina ku kohua ninanywa asali inayochanganywa na limao na maji ya moto. Ni dawa nzuri sana na inasaidia kuponya homa. Anapenda asali safi iliotoka kwa wakulima wadogo fresh au wafugaji nyuki wa kijijini. Hiyo asali ina ladha ya kweli kuliko ile ya madukani ambayo mara nyingi imechanganywa na vitu vingine. Asali nyeusi yenye nene kidogo ni mzuri zaidi kuliko ata sukari. Kitu cha kuvutia kwa asali ni ati kwamba, jinsi nyuki wanavyounda kitu kizito hivyo na ingawa wao ni wadogo sana. Wanazunguka maua wanakusanya maji ya maua na kisha kutengeneza asali ndani ya mzinga wao. Ni kazi kubwa sana kwa viumbe wadogo kama hao.

Hii inategemea sana hali, lakini zote nazitumia, lakini ingawapo kila moja inategemea na hali yake na sababu zake ni hizi. GPS ni rahisi na haraka, ninakubabi GPS ni rahisi sana. Asa ni kishindwa mahali ambapo sijapata. Hunionyesha njia moja kwa moja, iniambia umbali uliobaki na hata msongamano wa barabara. Wakati ninaarakisha na ninaenda mahali ngeni kabisa, GPS ni msaada mkubwa. Lakini natatizo kwa sababu mara nyingi inanifanya inanifanya niwe mvivu wa wakili. Nifuata tu sauti na inayosema geuka kushoto bila kujua wapi. Niko na ninavyo elekea. Kwa simu inaitisha betri au signo inapotea mara mingi. Inakua inapotea kabisa. Nilipata kujifunza hivi kwa njia ngumu siku moja ilipokata katikati ya milima. Pia napenda ramani na njia kwa sababu inalazimisha kuelewa eneo naona wapi niko na njia ngapi za kufikia mahali. Na ni nini kipo karibu. Hii inanisaidia kuwa na ufahamu mzuri sana wa maeneo. Pia ramani inahitaji umeme au signo. Changamoto za ramani ni kwamba. Lakini sito danganya sana kwa sababu ramani inaweza kuchanganya. Sa wakati unaendesha gari au unahitaji kuaangalia ramani. Mara kwa mara, pia ramani nyingi, azijasasiwa na barabara mpya au mabadiliko. Uchunguzi wangu ni kwamba naweza sema nina tumia ramani kadhaa kuelewa mipango kuu ya safari. Kisha GPS kwa maelezo ya kina, njia bora ni kuwa na ufahamu wa jumla wa eneo. Ni kufuata tu amri za GPS kama roboti.

Hili inatigemea sana na mahali, mtu wanawekuishi. Lakini kulingana na misimu ya afrika mashariki sana sana. Kipindi cha mvua au masika, msimu wangu mzuri. Kipindi cha mvua au masika. Napenda sana kipindi cha mvua hasaa, mvua za masika zinazokuja. Machi hadi mei. Kuna kitu cha kupendeza sana kuona ardhi inavyobadilika kutoka kahawia hadi kijani kibichi. Harufu ya mvua inayoanguka kwenye udongo mkavu, hiyo ni harufu bora zaidi duniani. Napenda msimu wa masika kwa sababu kila kitu kinakua kijani na safi. Mauwa yanachipua, mimea inakua na pia ndege wanaimba zaidi. Hewa inakuwa bora na safi baada mvua. Usiku wa kulala ni waraha bila jotokali. Sautii ya mvua, inayodondoka kwenye paa, inanilaza usingizi mzuri sana. Mazao yanakua vizuri, na hivyo, chakula kinakuwa bora na rahisi kupata. Lakini pia kuna changamoto, kama barabara zinakuwa matope na maranyingi, ninapotea ndani ya nyumba, zaidi koliko nipendavyo. Viatu vyangu vinachafuka matope kila siku. Pia kunyesha kwiungi kuna weza kusababisha mafuriko mahalifulani hasaa huku kenya.

Ninaweza kusema napenda zote kwanza, napenda kwa zote, na ningependa kusema gazeti la karatasi lina pia maana yake, na pia habari za mtandaoni pia zina maana yake kwa hivyo napenda zote. Gazeti la karatasi lina kumbukumbu nzuri, nina hisia za kipekee kuhusu gazeti la karatasi. Kuna kitu cha kuvutia kunikunja, kupitia kurasa kwa kurasa, hata harufi ya wino. Ni uzoefu wa utulivu, na unaketi na kikombe cha chai asubuhi, unakunja gazeti na unasoma bila usumbufu. Lakini pia habari mtandaoni ni haraka na rahisi. Unapata habari za hivi punde. Mambo yanayotokea sasa hivi, si jana. Pia ninaweza kusoma habari kutoka vyanzo vingi tofauti, si gazeti moja tu. Kama niko safarini au njiani, simu yangu ina habari zote. Sihitaji kubeba karatasi nzito.

Napenda rangi kadha na ambazo ni buluu ya anga. Rangi yangu kuu ni buluu ya anga. Napenda sana buluu ya anga asa ile anga safi la asubuhi na bahari ya kina. Buluu inaniletea isia za utulivu na upana. Kama nafasi ya kuwa huru. Inakufanya nifikirie sana matembezi pwani na kutazama anga la usiku lenye nyota. Pia napenda kijani cha asiri. Pia napenda kijani na pia ile kijani kibichi cha majani mapya wakati wa masika. Kijani hiki kinawakilisha uzima na ukuwaji na matumaini. Inaniletea raha na kunifanya sana nifikirie msitu na mazingira safi. Pia ninapenda rangi ya jua ambayo ni majano. Ninapenda machungwa na njano za njua, linapochomoza, rang hizo za moto, zinaitawanyika angani jioni, zinanipa isia, za joto, furaha na nguvu, pia zinanikumbusha matunda, machungwa maembe na pia papai. Na katika nguo mimi sana mara nyingi navaa rangi za buluu kawia au kijivu, rangi za utulivu ambazo azivutii sana macho napenda kuwa simpo tu sipendi kuchachisha sana.

Hapana mimi sijawahi kufanya yoga lakini nimesikia mengi, juu yake na najua watu wengi wanaofaidika nayo sana. Ninajua kuhusu kwamba, kuhusu yoga ina kwamba, nimesikia sana yoga ni nzuri sana kwa afya ya mwili na akili. Inasaidia kunyosha misuli, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha utulivu wa nafsi. Watu wanaosema wanafanya yoga mara nyingi wanaonekana na amani na usawa wa undani. Sijajaribu yoga kwa sababu nadhani ni mashaka kidogo na kutojua nianze wapi. Pia mara nyingi nafikiri lazima uwe mwororo sana na una ujuzi. Kumbe hii si ukweli watu wanasema yoga ni kwa kila mtu hata wasio na uzoefu pengine siku moja ningependa sana kujaribu hasa ile na kupumua kwa utulivu na kunyoosha mwili. Nadhani itanisaidia sana kwa sababu mara nyingi niko na msongo na mwili wangu unakuwa mgumu kutokana na kukaa sana.

Naam, nimewai kununua tikiti za matukio kadhaa. Matukio ambayo nimenunulia ni kama nimewai kununua tikiti za michezo hasaa za mpira wa miguu, nilifurahia mechi sana uwanjani, na pia tofauti kabisa na kutazama televisheni. Sauti ya umati, hisia na pamoja, hata msisimuko, huwezi kupata hiyo nyumbani. Pia nimewai kununua wa tikiti za tamasha za mziki na sinema. Kumbe unapokuwa uwanjani ukiangelia mchezaji unayempenda, anapotengeneza mziki mbele yako, mzoefu wa ajabu. Changamoto zilikuwa ni kama tikiti za matukio makubwa zinaweza kuwa ghali sana hasaa kama ni wasanii maarufu na mchezo muhimu. Mara nyingi zinalazimika kuamua kati y kununua tikiti au kuhifadhi pesa kwa matumizi mengine pia ambayo yanayokuwa muhimu. Pia kuna usumbufu wa kununua mara nyingi tikiti zinaisha haraka sana. Unapaswa kuwa tayari dakika tikiti zinapoanza kuuzwa au vinginevyo unakosa. Mtandao au madukani pia sikuizi kununua mtandaoni ni rahisi zaidi. Unabonyeza tu na unapokea tikiti kwenye simu yako. Lakini mara nyingi kuna hada na ziada ambazo zina uzi. Kwa nini nilipe shilingi elfu mbili kwa ziada kwa huduma ya mtandao uzoefu bora ni kwamba ningependa tikitiki bora zilizowahi kununua zilikuwa za mechi ya mpira. Jukwaa ilijaa watu waliimba na kupiga kelele nilirudi nyumbani na sauti ilikuwa imepotea lakini moyo ulikuwa na furaha.

Naam, ninatumia video calls mara kwa mara lakini si kila wakati. Natumia video calls wakati wa kuwasiliana na familia wa marafiki walio mbali sana. Ni njia nzuri ya kuona uso kwa uso badala ya sauti tu. Unaona tabasamu zao, ishara zao, na hisia zao. Hasaa kwa wazee wa familia ambao hawajui sana kutumia maandishi, video ni rahisi zaidi. Kazi pia mara nyingi tunafanya mikutano ya video. Hasa wakati watu wako maeneo tafauti. Ni haraka na rahisi sana kuliko kusafiri kila mtu. Lakini mara nyingi sipendelei kwa sababu video inatatanisha sana. Lazima nivae vizuri, niwe mahali pazuri na nikafikirie jinsi ninavyoonekana. Mara nyingi signal ni nzuri na picha inaganda na sauti inakwama. Hii ina chovu sana. Simu ya sauti inakufanya unazingatia zaidi maeneo na hisia si sura tu. Inaweza kufanya mambo mengine wakati wa simu ya sauti kupika na kuosha vyombo lakini video lazima nikae mbele ya kamera. Kwa kweli mara nyingi mi sana napendelea kutuma ujumbe na maandishi. Ni haraka sana na hakuna msisimko na mtu anaweza kujibu wakati wowote. Siwezi kuita mtu kila mara kwa mara. Matumizi yangu yanategemea na hali au hisia, video au simu kwa sababu ya haraka maandishi na mazungumzo ya kina na wanapenda pengine video ili kuwaona.

Kumbu kumbu yangu bora zaidi ni ile ya wakati wa mapumziko. Tukicheza mpira uwanjani, na tukikimbia huku na huku na kule bila wasiwasi wote duniani. Tulikuwa na mchezo moja, tulipenda sana. Na daima tulikuwa na mashindano ya timu za darasa tofauti. Raha ile ya kushinda na hata kupoteza lakini kucheka pamoja. Hiyo, haikosekani akilini. Pia tukicheza kati mchezo wa ule wa kubana na mpira kati ya watu wawili. Mara nyingi tulikuwa tunachekelewa hadi hadi tumia maumivu. Napenda sana walimu wazuri nilikuwa na walimu wachache ambao walinipenda elimu. Mmoja alikuwa mkali sana lakini alifundisha vizuri. Leo napenda somo lake kwa sababu ilinifanya nielewe si tu kuifanya. Mwingine alikuwa wa kuchekesha alifanya darasa, la kufurahisha, si la kutisha matokeo maalumu ilikuwa ni kama michezo, siku ya mchezo ama sports day tulivaa mashati ya rangi za nyumbani zetu. Kupiga kelele na kuunga mkono mwenzetu, mwenzetu. Nilishinda mbio mara moja na nikapokea medali, sitawahi kusahau hiyo siku pia.

Nina bahati ya kuwa na mausiano mazuri na wazazi wangu au wazee wangu. Uku tunawaita wazazi ama waze. Wamenilea kwa upendo na kunitia moyo katika kila kitu kinatakifanya. Tunaongea mara kwa mara na ninajaribu kuwaona mara nyingi iwezekanavyo. Mpenda mama yangu ambaye ni mtu wa kwanza ninampigia simu nikiwa na shida au furaha. Ye ndiye anaye elewa vizuri zaidi. Hata sikuambia kitu. Anaona kwa uso wangu na kuna jambo. Anapika chakula kinachonipendeza na daima na nasaha mzuri. Tunachekesha na pamoja na mara nyingi ananambia hadithi za zamani za familia. Pia baba yangu ni mtu wa shughuli kidogo lakini ana moyo mkubwa. Ye ndiye alinifundisha mambo mengi. Jinsi ya kuwa na uvumilivu, kufanya kazi, kwa kwa bidii, kwa kushugulikia changamoto. Mara nyingi haongei sana lakini matendo yake yananonyesha upendo wake.

Naam napenda sana kucheza na watoto watoto wanafuraha ya asili ambayo yakuvutia sana. Hawana wasiwasi wa watu wazima. Wanacheza wanacheka na wanafurahia kila kitu kwa moyo wote. Kua pamoja nao kuna niletea hisia za ukumbusho na wakati nilipokuwa mdogo bila matatizo makubwa. Pia watoto wana ubunifu mkubwa. Wanafanya michezo ya kufikiria. Sanduku la karatasi linakuwa gari au nyumba. Fimbo inakuwa bunduki au panga. Hawana mipaka kati ya mawazo yao na hii inanivutia sana. Nimecheza na watoto michezo ya kukimbia kama konde na wao hupenda sana hii mchezo pia nimecheza kujenga na kwa vitalu kuterapika pamoja na kusimuliana hadithi za kufikiria. Mara nyingi ninawaelezea hadithi za wanyama au mashujaa na macho yao yanang'aa na msisimko.

Nina programu kadha ninazozitumia mara kwa mara So kwa mawasiliano napenda kutumia sana WhatsApp ambayo ni programu yangu kuu. Natumia sana kila siku kuwasiliana familia, marafiki na hata kazi. Tunapelekana ujumbe, picha na mara nyingi, tunafanya group chats za kuchekesha pia ni rahisi sana kutumia, kila mtu anayo. Mara kwa mara ninatumia Telegram au Signal pia lakini WhatsApp ndiyo kawaida zaidi. Kwa mitandao ya kijamii ninatumia Facebook kidogo kuona habari za marafiki na familia. Instagram mara nyingi kwa picha mzuri au kuona ujuzi wa watu. Lakini kwa kweli mara nyingi ninaona ninatumia muda mwingi sana kwenye mitandao hii. Inaweza kuwa ya kuathiri. Kwa pia natumia sana kwa usafiri na ramani natumia google maps ambayo inanisaidia sana. Sina akili mzuri ya njia bila hiyo ningepote lakini ah ningepote kila mahali. Nyinginezo za muziki pia natumia kusikiliza nyimbo wakati ya wa kusafiri au kufanya kazi nyumbani. Pia nina programu za benki kulipa bili na kutumia pesa. Mara nyingi ninajuta kwa sababu ninatumia muda mwingi sana kwenye simu. Ninaanza kutazama kitu kimoja na baada ya saa mbili bado niko pale. Najaribu kupunguza lakini si rahisi.

Jinsi ninavyoshugulikia wateja kwamba ninajaribu kuwa na uvumilivu na uelewa mkubwa sana. Kila mtu anakunja na hali yake. Wengine wamechoka, wamekasirika na wana haraka. Jambu kuu ni kuwasikia vizuri kabla ya kujaribia ku kuwasaidia. Usikivu ni muhimu sana. Jambo la kwanza ninawaacha wateja na waseme kile wanachotaka bila kukatiza. Mara nyingi watu wanataka tu mtu awasikize na kuelewa shida yao. Baada ya kusikia, ninauliza swali ili nielewe vizuri kilichotokea. Kisha nina kisha ninatafuta suluhisho. Mara nyingi wateja wanakuja wakiwa na hasira, labda huduma, haikufanywa vizuri au kuna makosa flani. Hata kama wanakasirika najaribu na kukaa kimya na kutojibu kwa hasira. Ninaelewa hasira yao ni binafsi kwangu. Wao wamekasirika na hali na hali ambayo si mimi nasema maneno kama naelewa hisia zako au pole sana kwa usumbuvu najaribu kukusaidia haraka. Hii inawatuliza kidogo. Napenda sana. Kwa pia siku ambazo ni ngumu, wateja wengi, muda kidogo, na kila mtu anataka msaada haraka. Mara nyingi ninachoka na kuhisi msongo, lakini najaribu kukumbuka kuwa kila mtu anayekuja, ana mahitaji halali.